Kinachonipa motisha kazini ni timu nzuri na kufanya kazi na watu wazuri wenye motisha Pia kazini ningependa kujifunza na kukua kupitia ujuzi mpya na changamoto hiyo pia inanipa motisha Kuhafikisha malengo kuthaminiwa na mazingira mazuri pia yanasaidia na yananipa motisha zaidi.

Ndiyo mimi ufuatilia matukio ya kimataifa kwenye runinga na pia kupitia kwenye rununu yangu sana sana mimi upenda kuangalia Al Jazeera na pia Tuko Tuko News na kupitia jambo ambalo nimeona hivi karibuni ni kurejea kwa raisi wa marekani Donald Trump.